Suala la kulinda mazingira ni jambo ambalo limekuwa likinihangaisha sana moyoni mwangu. Hasa ninapoona mabadiliko ya tabianchi na yanavyoathiri dunia yetu kwa sasa. Mimi naamini kuwa mabadiliko makubwa huanza na hatua ndogo ndogo ambazo kila mmoja wetu. Anaweza kuzichukua akiwa nyumbani kwake. Hapa kuna mambo ambayo mimi binafsi. Yanayofanywa kila siku ili kuhakikisha. Naacha mazingira yakiwa safi yangu. Bora zaidi. Hatua ya kwanza ni kupunguza matumizi ya plastiki. Hii ni kupiga vita matumizi ya plastiki. Za mara moja. Siku hizi, kila ninapoenda sokoni au dukani, nina mfuko wangu wa kitambaa ambao nimeuzoea. Pili ni kudhibiti, udhibiti wa taka nyumbani. Jambo la pili ninalofanya ni kuwa mwangalifu na jinsi ninavyotupa taka zangu. Nyumbani kwangu nimejaribu kuanzisha mfumo wa kutenganisha taka. Taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula na maganda ya matunda. Ingine ni kuokoa nishati ya maji. Hiyo pia ni kazi na ingine ni kupanda mti na kijani. Mimi ni shabiki mkubwa wa upandaji miti. Ingawa sina shamba kubwa, nimehakikisha kuwa mazingira yanayozunguka nyumba yangu yana mimea na maua. Miti CO2 inaleta hewa safi, bali pia inatupa kivuli na kupunguza joto kali. Kila ninapopata nafasi ya kushiriki katika shughuli za jamii za kupanda miti. Ninaenda kwa furaha, ninaamini kuwa ikiwa kila mmoja wetu atapanda mti mmoja kila mtu. Pale, tutakuwa na ulimwengu wa kijani kibichi tena.